Kompyuta kwangu si tu kifaa cha kazi, ni dirisha la kuungana na dunia, kutafakari na kuunda, naitumia zaidi kwa kuandika, iwe ni barua zenye hisia, ripoti zenye heshima, au kumukumbu za kila siku. Pia ni mahali pa kutunza picha za familia, muziki wa kutuliza na maandiko yanayonigusa.

Sipendi kukimbia kwa kasi lakini napenda kutembea kwa mwendo wa kutafakari, hasa asubuhi ama jioni, wakati mwangu unacheza na majani na hewa ni laini. Kutembea kwangu ni kama sala ya kimya, mahali pa kusikiliza mwili na roho. Kuna siku nilitembea kwenye njia ya baada ya mvua, nikasikia harufu ya ardhi na nikakumbuka hadithi za bibi kuhusu matumaini.

Napenda sanaa yenye hisia, ile inayonigusa roho bila kusema mengi. Sanaa ya picha, za kimya, maandiko ya kifalsafa, na muziki wa polepole hunivuta sana. Kwa mfano nyimbo za taarabu au ballads za kiswahili, hunileta karibu na historia, mapenzi na maumivu kwa njia ya heshima. Pia napenda sanaa ya picha, hasa zile zinazochora, mwanga wa jioni.

Ndiyo, nimewahi kununua tikiti, lakini si tu kwa ajili ya kuhudhuria, bali kwa ajili ya kuhifadhi hisia. Nakumbuka mara moja nilinunua tikiti ya tamasha la muziki wa jadi. Nikiwa na nia ya kusikia ala za zamani na sauti za kizazi kilichopita siku hiyo nilihisi kama nimeingia kwenye hadithi. Watu waliovaa kwa heshima na nyimbo zilizogusa moyo.

Napenda samaki zaidi. Hataa wale wa maji baridi kama tilapia. Wakichomwa polepole na kutumiwa na mboga za kienyeji. Samaki kwangu si tu chakula bali ni ishala ya utulivu na ukaribu na asili. Nakumuka mara moja tulikula samaki kando ya mto. Jua likizama na sauti za ndege zikituliza roho.

Ndio, napenda chakula kitamu. Lakini kwangu kitamu si tu ladhaa ya sukari au chumvi. Bali ladha ya kumbukumbu na hisia. Chakula kitamu ni kile kinachonileta karibu na watu ninaowapenda. Kama wali wa nazi na mboga za kinyeji, nilivyokula jioni moja, mvua ikinyesha na taa za kandaa zikitoa mwanga wa dhahabu.

Napenda kupaka rangi zaidi kuliko kuchora kwa sababu rangi hunipa nafasi ya kueleza hisia ya bila maneno. Wakati napaka rangi siangalii tu sura au umbo. Naangalia hisia zinazoishi ndani yake. Kwa mfano nikitumia kijani kibichi huwa ni ishara ya utulivu na matumaini. Rangi ya manjano huleta mwanga wa furaha. Kila brush ni pumzi.

Majira yangu ninayopenda sana ni masika, wakati mvua hunyesha kwa upole, ardhi hunukia na kila kitu huonekana kufufuka. Kuna kitu cha kipekee kuhusu mvua asubuhi, ikigonga dari kwa sauti ya utulivu, ikinialika kukaa ni na kutafakari. Masika hunileta karibu na ardhi, huona majani yakichipuka, maua yakifungua midomo yao kimya kimya.

Wakati wa wasiwasi, mimi hujivuta pole pole kurudi ndani. Kwenye pumzi, kwenye mwili, kwenye sasa. Huwa na anza kwa kuketi kimia. Nikishika kikombe cha chai ya tangawizi au maji ya uvuguvugu. Nikihisi joto lake ya mikononi mwangu. Kisha hupumua kwa kina mara tatu. Nikishika kikombe cha chai ya tangawizi au maji ya uvuguvugu.

Lugha ninayopenda kujifunza ni Kifaransa. Kuna kitu cha kipekee katika namna inavyotirilika, kama wimbo wakimya wenye hisia na heshima. Nahisi kama roho inacheza pole pole, nikijifunza Kifaransa. Kifaransa kinanivutia kwa sababu si tu lugha ya mawasiliano bali ya hisia na mapenzi.

Mara nyingi, wikiendi huwa ni muda wakurudi kwenye mizizi yangu, kimwili kihisia na kiroho asubuhi huanza kwa kutembea polepole kwenye mazingira ya asili. Labda shambani au kando ya miti, nikisikiliza sauti ya ndege na harufu ya ardhi. Baadae huandaa chakula cha familia kama vile wali wa nazi.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuunda mazingira ya usalama wa kihisia. Na kusikilizana kwa kina. Kwanza, huanza kwa kuweka mdundo wa kazi. Kama kikao cha mwanzo ambacho si kazi tu bali cha kujua watu. Pili huleta alama za pamoja. Labda kwa maandishi au ishara.

Naam. Natumia mitandao ya kijamii kwa muksudi, si kwa mazoea. Siingii kila wakati bali huingia kwa vipindi maalumu. Labda asubuhi kabla ya kazi au ujioni baada ya kutulia. Huangalia zaidi kurasa zinazonipa, maarifa, utulivu na msukumo wa kiroho. Kama vile picha za mazingira na maandiko ya hekima.

Chambia na gudala na kilisaka. Kila siku ninapendelea njia ya usafiri na ulingana na hali ya hewa mbali na utulivu wa moyo nikielekea mahali pakaribu uenda kwa miguu. Kutembea kunanipa nafasi ya kusikiliza mazingira, kuona watu na kutafakari kimya kimya. Nikihitaji kufika mbali kidogo, nachukua pikipiki lakini huchagua kwa uangalifu.

Napenda kuandika zaidi. Kuandika kwangu ni kama kutembea kwenye njia ya kimya. Ambapo kila ni neno ni hatua ya ndani. Huandika polepole kwa makusudi nikisikiliza sauti ya moyo kabla ya kuiweka kwenye karatasi. Katika maandishi naweza kuchambua mpigo, pumzi, hata ukimya kati ya sentensi.

Napenda aina za filamu zinazobeba hisia, ukimya wenye uzito na safari ya ndani. Baadhi ya hizi filamu ni kama za kihisia na kiroho, za mazingira na maisha ya polepole, za kihistoria zenye roho na pia filamu za muziki wa kipeke.

Asubuhi hii nilianza kwa kimya, nikitulia na mwanga wa polepole wa alfajiri, nilipitia maneno ya jana nikihisi uzito na mwanga wa pekee. Kisha nikajiandaa kwa siku kwa kuandika mistari michache ya tafakari. Nilipumua kwa kina, nikisikiliza sauti ya ndani kabla ya kuingia kwenye majukumu. Ya leo.

Huenda maktabani mara moja hadi mara mbili kwa wiki. Si kwa lazima bali kwa kiu ya ukimya wenye maarifa. Huenda hasa siku za katikati ya wiki au Jumamosi asubuhi. Wakati kuna utulivu wa kutosha, kusikiza, kurasa zikigeuka. Maktaba kwangu si tu mahali pa vitabu bali ni hema la tafakari.

Ndiyo, napenda kupika, lakini situ kwa ajili ya chakula, bali kwa ajili ya hisia na utulivu. Kupika kwangu ni kama ibada ya jioni, kuchagua viungo vya maksudi, kusikia harufu ya vitunguu vikikaangwa na kuona rangi zikibadilika pole pole kwenye sufuria. Napenda kupika vyakula vya pole pole na vyenye mizizi kama wali wanazi.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, lakini ubunifu wangu hauishi kwenye maneno tu. Huishi pia kwenye kusikiliza kwa kina, kuunganisha hisia na hali na kuunda majibu yanayobeba uzito wa moyo. Ubunifu wangu ni kama mto wa polepole, wakati mwingine huja kwa njia ya methali, wakati mwingine kwa mpangilio wa kimya au kwa picha ya maneno.

Utotoni, nilipenda kufanya mambo ya kimya yenye maana ya ndani. Nilivutiwa na kupiga picha kwa simu ya zamani, sio kwa ajili ya kumukumbu tu bali kwa kutafuta hisia ndani ya mwanga wa jioni, au tabasamu la ghafla. Nilipenda pia kuandika mistari kwenye daftali ndogo, mara nyingi kwa lugha ya picha na hisia.

Naam. Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu, lakini si biashara ya kawaida bali ni il na inayobeba roho ya utulivu na maana ya ndani. Wazo lilikuwa la kuunda mahali pa watu kukusanyika kwa ajili ya kupona. Kama cafe ya polepole, yenye chai ya asili, muziki wa jadi, picha za mazingira na kona za kuandika au kusikiliza hadithi.

Huenda mahali pa ibada mara moja hadi mara mbili kwa wiki. Wakati ambapo mwili na roho huhitaji kusikiliza kwa kina. Mara nyingi ni jumapili asubuhi, lakini pia huenda jioni za katikati ya wiki. Hasaa nikihisi uzito au shukrani ya ndani. Si kwa desturi tu bali kwa nia ya kutulia kuomba na kuungana na sauti ya kimya inayozidi maneno.

Muda wangu wa bure hutumiwa kama nafasi ya kurudi ndani, kutuliza roho na kuenzi kile kisicho na haraka. Maranyingi huanza kwa kutembea kwenye mazingira ya asili, nikisikiliza sauti ya upepo, harufu ya mvua, au miguno ya paka walioketi kimya. Pia hupiga picha za vitu ndogo kama jani lililoanguka.

Najilinda dhidi ya vitisho vya mtandao kwa njia zenye utulivu, makusudi na heshima kwa faraga yangu. Hapa ndio msingi yangu. Natumia nyule zenye nguvu na tofauti hujiuliza kabla ya kubofya, huondoa arifa zisizo za lazma. Na pia hujiweka mbali na mtandao yenye kelele au shinikizo.

Napenda kuwa mahali penye ukimya wenye roho, sehemu ambazo si tu tulivu mbali zinanena kwa sauti ya ndani. Mahali pa aina hiyo huwa na mwanga wa asili, harufu ya mvua na vitu vidogo vyenye maana. Kama picha za familia, mawe ya kumbukumbu, au ata vitabu vya hekima. Napenda kuona za maktaba, bustani zilizo na kivuli au vyumba vilivyopambwa kwa rangi za kijani kibichi.

Naam. Napiga kura lakini si kwa haraka wala kwa shinikizo. Kwa ngu. Kupiga kura ni tendo la heshima kwa historia jamii na sauti ya ndani. Kabla ya kuchagua hujiuliza njee mgombea huyu anaheshimu utu. Sera zake zinaangazia maisha ya kawaida. Bali mienendo yake iko vipi. Siku ya kupiga kura huvaa kwa heshima na huenda mapema. Kwa hivyo.

Kufanya mazoezi asubuhi, wakati mwanga bado ni mpole na dunia haijaanza kelele zake. Asubuhi hunipa nafasi ya kuungana na mwili wangu kwa utulivu, kutembea polepole kwenye njia ya undogo, kufanya mazoezi ya kuvuta pumzi kwa kina au kunyoosha viungo kwa mdundo wa muziki wa jadi, au hata sauti ya ndege.

Kwa kawaida, hulala kwa takriban, masaa saba hadi nane usiku, wakati ambapo mwili na roho huingia kwenye hali utulivu na urejesho. Huandaa mazingira ya kulala kwa makusudi, tahafifu, harufu ya chai au mafuta ya asili, pia muziki wa polepole au kimya kabisa. Kabla ya kulala huandika mistari michache ya hisia.

Napenda kutembelea lamu, lakini situ kwa uzuri wake wa bahari, bali kwa historia yake ya kiroho, maandiko ya kiswahili na ukimya wa mitaa ya mawe. Lamu ni mahali ambapo historia haiko kwenye vitabu tu, bali kwenye harufu ya ubani, sauti ya mashua na maandishi ya kale kwenye milango ya mbao.

Napendelea kutazama video mtandaoni kupitia majukwaa tulivu na yenye maudhui ya maana. Kama YouTube na TikTok Kwa vipande vya haraka vyenye hisia au maarifa. Kwa maudhui ya kina hutembelea YouTube Ambapo video za kihistoria muziki wajadi au mahojiano ya watu wenye hekima Kutolewa. Pia napenda vipindi vya Al Jazeera.

Ningependa kutembelea Butan, Taifa ndogo lilojificha kati ya milima ya Himalaya. Mahali ambapo furaha ya kitaifa hupimwa kuliko pato la taifa. Si kwa mandharitu bali kwa roho ya watu wake. Utulivu wa monasteri, nguo kitamaduni zenye heshima na maisha yanayendeshwa kwa mizani ya kiroho na mazingira.